Hapa na mimi sipendelei kununuwa vitu mtandaoni kwa sababu kama mwaka wa alfu mbili ishirini na nne nilikuwa nimenunuwa simu mtandaoni wa sura kitabu na nilipo tuma pesa nilingoja wiki mzima ili rununu yangu iwe imeletwa. Lakini sikupata rununu na kumbe walikuwa ni wakora. Sasa mimi huonelea ni heri kuenda sokoni na kununua kitu utakachotaka na kisha uende nacho nyumbani.

Mimi mambo ninaayo fanya ili nilinde mazingira. Mimi hujifunza na kujielimisha mambo mengi kuhusu mazingira. Mimi hukata nyasi kwenye barabara au kwenye mazingira. Pia nawakota takataka na kuzichoma. Pia nahivathi maji na nishati. Pia natafta viombo vya kazi na kupa watu wengine wafanye navyo kazi.

Ili nijitunze, mimi hufanya mambo mengi sana. Kama mimi hula lishe bora na pia nanywa maji glasic takriban nane kila siku, ili niwe na afya njema ya mwili. Kisha mimi hutembea kilomita kama saba kama mara tatu kwa wiki. Pia nafanya mazoezi ili kunyoosha mwili ili kuikuupa nguvu. Na pia nakula virutubisho vinavyoongeza mwili nguvu.

Nam napenda sana kuenda pwani kwa sababu wa utamaduni wao kama vyakula vyao huwa vitamu, vyakula kama pilau na biryani huwa tamu sana. Pia napenda muziki wao wa taarab na huwa muziki wa kipekee. Pia napenda kuenda huko kwa sababu kuna bahari la uhidi lilo kubwa na huwa na samaki wa aina tofauti tofauti. Pia napenda pwani kwa sababu ya mchanga wao mweupe na pia humo huwa na wazungu na watalii wengine.

Naam mimi hupenda sana kutembea msituni kwa sababu msitu huwa na baridi tamu na hufanya mwili uweze kuwa na afya njema na pia mtu huwa amefurahi sana kwa sababu unapotembea mtu hupata afya ya akili na ya mwili na mtu anafaa atembee sana ili kujifunza kuhusu asili ya mimea, ndege na wanyama. Pia mtu huburudika sana kuona haina tofauti tofauti ya miti.